Huwa naenda maktabani mara mbili kwa wiki, siku ya jumatatu na siku ya jumamosi. Huwa naenda kwa ajili ya kujisomea masomo yangu ya shule pamoja na masomo binafsi vitabu vya kuongeza ujuuzi mbalibali kwa ajili ya maisha.

Kitu ambacho kinanipa furaha sana ni kuona binadamu wanaishi kwa upendo na kujaliana sisi kwa sisi bila kutengana hii inafanya kila binadamu wawe hulu na jinsi amani inatupa furaha na mimi pia nafurahi sana kuona kuna upendo katika jamii.

Zoea zuri ambalo nimelijenga ni zoea la kusoma vitabu mara kwa mara ninapopata muda ambao sina kazi huwa napenda kusoma vitabu. Iyo najenga akili yangu inakuwa nyepesi na pia inaweza kufikiria pia najifunza vitu vingi ambavyo vinaweza kuniwezesha kuishi katika maisha kwa uwezo tofauti tofauti.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kuwasimamia wenzangu endapo kuna kazi ya kushirikiana ikitokea hii kwa sababu nina uwezo mkubwa wa kuweza kuongoza wenzangu na inapelekea kazi tunayofanya na kuwa ipo kamili yenye usahihi zaidi.

Mara nyingi napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki zangu. Huwa tunakata keki kwa pamoja na kufurahi, kufurahia iyo siku yangu ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Marafiki ni watu wangu wa muhimu sana katika maisha yangu. Hivyo huwa natumia nao wakati mzuri kama huo.

Kabla ya mkutano huwa najiandaa kwa kumbushia ajenda za mkutano. Pia mambo ambayo yataenda kujadiliwa katika mkutano au kuyaongea katika mkutano. Lazima nijikumbushie kwa ajili ya kuongeza umakini. Zaidi katika kile kitakachoenda kujadiliwa zaidi katika huo mkutano.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasiponacho ni simu. Simu huwa inisaidia katika mambo yangu mbalimbali hasaa majukumu ya kazi, pia katika mawasiliano na familia, marafiki na watu tofauti tofauti. Hivyo simu ni muhimu sana kwangu.

Somo la science ambalo ninalolipenda zaidi ni somo la biologia. Ni somo zuri sana ambalo linaelezea kabisa mfumo mzima wa maisha. Wavyumbe ya hai pamoja na mazingira pia ambayo yanatuzunguka. Hivyo naalipenda sana kwa sababu linatufundisha zaidi kuhusu sisi binadamu na maisha ya vyumbe tufauti. Tufauti ambavyo vinatuzunguka.

Nchi ambayo napenda kuitembelea ni nchi ya ufaransa. Ni nchi ambayo imebarikiwa watu wa aina tofauti tofauti, rangi tofauti tofauti. Pia ina maeneo ya vivutio zaidi ambayo yananivutia kama mnara mkubwa zaidi pale mjini Paris. Natamani siku moja niweze kufika hapo kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya maisha.

Kabla sijaanza kufanya kazi yoyote, huwa nasali na kumwomba mungu aniongeze umakini na kupunguza makosa kibinadamu ambayo inaweza kutokea katika kazi hiyo. Hivyo kusali kwangu ni jambo la kwanza zaidi kabla ya kuanza kufanya kazi yoyote pale.

Ndiyo, nimewai kununua tiketi za tukio, napenda sana mpila wa miguu, niliwai kununua tiketi kwa ajili ya kwenda kuangalia, mechi ya mpila wa miguu, kati ya Simba na Yanga, hapa Dar es Salaam Tanzania, hivyo napenda sana kufuatilia mpila wa miguu na mara kwa mara uwa nanunua tiketi.

Ninapo tamani kuangalia video mtandaoni huwa natumia mtandao wa youtube. Kwa sababu unamkusanyiko wa video mbali mbali pia unaweza kuangalia katika ubora tofauti. Hivo inanipa uhuru wangu binafsi katika kuangalia video. Unapenda sana kutumia mtandao wa youtube kuangalia video.

Mafanikio makubwa zaidi ni uwaminifu na uchapa kazi wangu. Pia kuweza kuwa ongoza wenzangu katika kazi tofauti tofauti za vikundi ambazo zinavyotoka. Kuwa na nafasi ya kuwa kama kiongozi kwa ajili ya kuwa ongoza wao. Hiyo kutokana uchapakazi wangu na uaminifu wangu ulo tukea kazini.

Napenda kupigia gitaa. Gitaa ni chombo cha muziki ambacho kinanivutia na nakipenda zaidi. Hivyo nikiwa na nafasi ya na muda mzuri huwa napenda kupigia gitaa kwa sababu ya sauti yake. Pia na ala zake ta muziki zinakuwa zinanivutia zaidi nikiwa napigia.

Wakati mkuu zaidi nilipokuwa na tazama mechi ya mchezo wa baseball. Huu mchezo ulinivutia sana kwa sababu wakati huo timu hizo mbili zilikuwe zina shambuliana sana kwa sana. Kwa hiyo mchezo ulikuwa umechangamka sana. Na hilo ni tukio ambalo linanifanya nikumbuke zaidi huo mchezo.

Napenda kukaa mahali tulivu, mahali ambapo hakuna kelele nyingi, kwa sababu kelele huwa zinanitolea utulivu na kupumzisha akili yangu. Mara nyingi nikikaa sehemu yenye utulivu inafanya akili yangu itulie na niweze kufikiria vitu mbalimbali, zaidi, au pia natumia kusoma vitabu katika maneo yaliyotulia.

Mwisho, mwa wiki, hasa jumamosi na jumapili, huwa napenda kukaa nyumbani na kuenda maktaba kwa ajili ya kusoma vitabu, nikirudi nyumbani huwa nakaa na familia na kuongea nao. Jumapili, huwa naitumia kwa ajili ya kuenda kanisani, kushiriki ibada na kuweza kukua kiimani.

Nahimiza ushirikiano katika timu pale tunapofanya kazi, ni kufanya kazi kwa bidii na kusaidiana sisi kwa sisi ili kusudi tuweze kufanya kazi kwa umakini zaidi bila makosa ya yoyote. Hivyo ushirikiano ni muhimu katika timu ya kufanya kazi.

Katika msongo wa kazi, napenda kufanya kazi kwa bidii ili kuzipunguza hizo kazi zote. Ili niweze kupata muda wa kupumzika mzuri sana. Huwa nafanya kazi zote kwa bidii sana katika msukumo mkubwa. Ili ifikapo muda fulani, nipate muda mzuri wa kupumzika na nisio katika msongo wa kazi zaidi.

Pindi tatizo linapotokea kazini, huwa tunatumia njia tofautitofauti kutatua. Njia bora kabisa ya kutatua tatizo ni kushirikiana, kujadiliana na kuweza kufanya maamuzi kwa pamoja. Hiyo inaeza kufanya tatizo litatuliwe bila kuwa na migogoro mingi sana.

Malengo yangu ni kuweza kujifunza kila siku na kuongeza uwezo wangu zaidi. Hivo katika kazi yangu huwa makini nafanya kazi kwa makini mkubwa, kwa bidii kubwa ili niweze kuwa katika kiwango cha juu na niweze kujifunza zaidi niwe na ubora mkubwa zaidi. Hayo ndiyo malengo yangu.

Huwa nafanya usafi wa mazingira, ili kuyaweka mazingira katika hali nzuri, hasa kufagia uwanja, kufyeka katika nyasi ambazo zimeotea, ili kusudi zisiwe, nyasi ndefu ambazo zinaweza kutunza wadudu ambao naweza kuleta hatari. Hivyo kufanya usafi katika mazingira ndio njia zaidi, nzuri kufanya ili kulinda mazingira.

Napenda juisi ya nanasi na embe. Mchanganyiko wa juisi ya nanasi na embe ni mchanganyiko bora zaidi ya juisi ya matunda nayopenda. Kwa sababu ina latha tamu pia arufu yake inanivutia zaidi. Nikiwa na kunywa huwa nahisi furaha sana.

Mara nyingi napenda kula mgawani ninapokuwa nje ya nyumbani. Kwa sababu huwa kuna vyakula vizuri na tofauti ambazo zinanivutia. Kwa ninapokuwa mbali na nyumbani ninapenda kula katika migahawa. Migahawa ni sehemu ambapo kuna vyakula vizuri vinauzwa pale. Hivo napenda kula hapo.

Hapana sijawai kusafiri na ndege kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo haijiendelea sana pia kuhuyo kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingini mara nyingi tunatumia usafiri wa basi. Hivyo sijawai kutumia usafiri wa ndege pia sijawai kutoka nchi ya Tanzania.

Uwa na jilinda kutoka vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini na vitu ambavyo navichapisha katika mtandao na kwa kutunza nywila zangu zote ambazo nazitumia katika mtandao ya kijamii. Hivyo nanifanya niweze kujilinda katika vitisho vya mtandao na nakuwa salama zaidi.

Mara nyingi napenda kutulia, kuongea, kubadilishana mawazo tofauti tofauti na marafiki zangu. Pia mara kadhaa mwishoni mwa wiki huwa tunatumia huo mda kucheza mchezo wetu pendwa wa mpira wa miguu kwaajili ya kuchangamisha mwili zaidi. Hivyo ndo ninavyotumia mda wangu na marafiki.